Mtu aliye nifundisha jambo muhimu ni mzazi wangu. Alinifundisha umuhimu wa nidhamu, heshima na kufanya pia kazi kwa bidii. Mafundisho hayo yamenisaidia sana katika maisha yangu na yamekuwa mamsingi wa maamuzi kwenye nafanya kila siku.